Malipo ni kiasi cha fedha au fidia inayotolewa kwa mtu au taasisi kama dhamani ya kazi aliyofanya, huduma iliyotolewa, bidhaa iliyonunuliwa au deni iliyokopwa. Kwa ufupi, malipo ni tendo la kulipa au kurudisha kile kinachodaiwa kwanjia ya fedha au mbinu nyingine ya makubaliano. Kwanza kabisa, malipo yana umuhimu mkubwa katika uchumi na biashara, kila shughuli ya kibiashara inahusisha malipo. Mteja anaponunua bidhaa dukani, hulipa fedha kama malipo ya bidhaa hiyo. Vivyo hivyo, mfanyi kazi anapofanya kazi hulipwa mshahara kama malipo ya juhudi na mda wake. Bila malipo wa mzunguko wa uchumi ungeweza kuendelea kwa ufanisi pili Kuna aina mbalimbali za malipo malipo ya mshahara kulipa wafanyikazi kila mwezi malipo ya papo kwa hapo hulipwa maramoja wakati wa kununua au bidhaa au huduma malipo ya awamu hulipwa kidogodogo hadi deni likamilike malipo ya fidia hulipwa kama kompesheni Kwa hasara au madhara yaliyosababishwa katika mazingira ya Kenya malipo ya kielektroniki yameimarika sana katika kupitia huduma kama Mpesa inayotolewa na kampuni ya safaricom huduma hii imewezesha watu kutuma na kupokea malipo kwa haraka bila kulazimika kwenda benki Hii imeongeza urahisi, usalama, ufanisi na katika miala ya kifedha malipo pia ya na umuhimu wa kisheria na kimaadili mtu anapokopa pesa au kupewa huduma ana wajibika kulipa kwa wakati kama ilivyo kubaliwa Kutolipa kunaweza kusababisha migogoro riba au hata hatua za kisheria Kwa hivo, uwajibikajikatika malipo ni sehemu ya uadilifu na nidhamu ya kifedha Kwa upande wa kijamii malipo yanaweza kuonyesha dhamani ya kazi au huduma kazi inahitaji ujuzi mkubwa mara nyingi kulipwa zaidi kuliko kazi isio hitaji ujuzi maalum hii huchochea watu kusoma na kupata mafunzo zaidi ili kuboresha kipato chao Hata hivo changamoto zinaweza kujitokeza kama kuchelewa kwa malipo malipo yasio ya haki au ulagai wa kifedha Ndiyo maana ni muhimu kuwa na mkataba wazi na kutumia mfumo salama kulipa na kupokea fedha. Kwa maana ya mfano, malipo yanaweza kumaanisha matokeo ya matendo ya mtu. Watu husema kila jambo kina malipo yake. Wakimaanisha kuwa matendo mema au mabaya na matokeo yanayolingana nayo. Kwa ujumla malipo ni msingi wa mzungu kwa uchumi na ustawi wa jamii ni mshahara wa dhamani ya kazi wajibu wa kifedha na nidhamu ya maisha malipo yanayofanywa kwa uadilifu na kwa wakati huimarisha uhusiano na kuleta maendeleo ya kiuchumi na kijamii.

Maji ya matunda ni kinywaji kinachotengenezwa kwa kukamua kusaga au kuchanganya matunda mbalimbali ili kupata juisi yenye ladha na virutubisho kwa kingereza huitwa fruit juice ni kinywaji maarufu sana katika familia nyingi kwa sababu ni kitamu chenye afya kinachopatikana kwa urahisi Kwanza maji ya matunda hutokana na aina tofauti za matunda kama vile machungwa maembe nanasi tikiti maji mapera na matunda mengine mengi kila tunda lina ladha yake na virutubisho vyake kwa mfano maji ya machungwa yana vitamin C kwa wingi ambayo husaidia kuimarisha kinga ya mwili.

Mteja ni mtu au taasisi inayonunua bidhaa na kupokea huduma kutoka kwa mfanyabiashara, kampuni au mtu wa huduma fulani. Kwa lugha rahisi, mteja ni mnunuzi au mpokezi wa huduma. Neno hili ni muhimu sana katika biashara na uchumi kwasababu bila mteja biashara haiwezi kuendelea au kupata faida. Kwanza, mteja ndiye mhimili wa biashara. Kila biashara huanzishwa kwa lengo la kukidhi mahitaji. Ya wateja. Mfanyabiashara hutafuta bidhaa na huduma ambayo wateja wanahitaji kisha kuziuza kwa bei inayokubalika Ikiwa hakuna wateja, basi hakuna mauzo na bila mauzo hakuna mapato, ndiyo maana kuna msemo usemao mteja ni mfalme ukimaanisha kuwa mteja Anastahili kuheshimiwa na kuhudumiwa vizuri katika mazingira ya kisasa hasa kenya, wateja hutumia huduma za kidigitali kama mpesa inayotolewa na safaricom kufanya malipo kwa urahisi. Hii inaonyesha kuwa teknolojia imebadilisha namna mteja anahudumiwa na kufanya miamala Mteja ana haki na wajibu haki za mteja ni pamoja na kupata bidhaa bora kupata taarifa sahihi kuhusu bei na ubora, kulindwa dhidi ya udanganyifu wajibu wa mteja ni kulipa kwa wakati, kufuata masharti ya huduma na kutoa taarifa sahihi pale anapohitajika huduma kwa mteja ni jambo muhimu sana katika biashara. Mfanyabiashara anapaswa kuwa na heshima, subira na mawasiliano mazuri anapomhudumia mteja tabasamu, lugha nzuri na uaminifu humfanya mteja aridhike na kurudi tena. Lakini huduma mbaya haiwezi kumfanya mteja kuondoka na hata kuwashauri wengine wasinunue katika biashara hiyo. Kwaupande wa uchumi, mteja huchangia ukuaji wa soko, kadri idadi ya wateja inavoongezeka, ndivo biashara inavokua Pia ushindani kati ya wafanyabiashara husaidia wateja kupata bidhaa bora kwa bei nafuu. Kwa maana ya mfano neno mteja linaweza kumaanisha mtu anayehitaji msaada huduma katika nyanza yoyote ya maisha. Kwamfano, mgonjwa hospitalini ni mteja wa huduma ya afya.

Nyumba ni jengo au makazi ambayo watu huishi ndani yake kwa ajilia kujinkinga na hali ya hewa kupata usalama, faraka na mahali pa kupomzika. Nyumba ni hitaji la msingi la binadamu pamoja na chakula na mavazi. Kila mtu huitaji nyumba ya kuishi maisha ya heshima na utulivu kwanza. Nyumba hutoa ulinzi dhidi ya hali ya hewa kama juakali mvua upepo na baridi bila nyumba maisha yangekua magumu sana kwa sababu watu wangekua wazi kwa mazara ya mazingira nyumba pia hulinda watu dhidi ya wanyama hatari na wahalifu Hasa pale inapojengwa kwa kuzingatia usalama Pili nyumba ni pahalipa familia. Ndani ya nyumba ndipo familia hukutana, kula, pamoja, kuzungumza na kulea watoto. Ni sehemu ya kujenga mmadili, upendo na mshikamano. Watoto hukulia ndani ya nyumba wakijifunza tabia na desturi za familia yao. Hivyo nyumba si jengo tu lakuta na paa bali ni msingi wa malezi na utamaduni. Kuna aina mbali mbali za nyumba kulingana na mazingira na uwezo wakifedha Kuna nyumba za vijijini zinazo jengwa kwa udongo, miti au mabati na nyumba za jijini zinazo jengwa kwa saruji mawe na nondo Pia kuna nyumba za gorofa, nyumba za kupanga, na nyumba binafsi Maendele ya teknolojia yameleta mitindo, mipya ya ujenzi kama nyumba za kisasa zenye umeme wa sola na mifumo ya maji ya kisasa nyumba pia ina umuhimu wakiuchumi ujenzi wa nyumba kutuoa ajira kwa mafundi wahandisi na wauzaji wa vifaa vya ujenzi aidha watu wanao miliki nyumba wanaweza kuzipangisha na kupata kipato sekta ya makazi ni sehemu muhimu ya maendeleo ya miji na nchi kwa ujumla Kwa upande wakijamii Kumiliki nyumba maranyingi huonekana kama ishara ya mafanikio naudhabiti watu wengi huweka malengo ya kujenga na kununuwa nyumba yao binafsi na kama hatua muhimu sana ya maendeleo maishani mwao katika hata hivyo Kuna changamoto zinazo husiana na nyumba kama uhaba wa makazi, garama kubwa ya ujenzi na msongamano wa watu mijini Serikali na taasisi mbali mbali hujaribu kutafuta suluhisho kwa kujenga nyumba za garama nafuu ilikusaidia wananchi Kwa maana ya mfano neno nyumba linaweza kumaanisha taasisi au kikundi fulani Kwa mfano katika siasa watu husema bunge ni nyumba ya sheria wakimaanisha ni mahali panapo tungwa sheria hii inaonyesha kwamba nyumba inaweza kuwa na maana ya kimfano inayozidi jengo la kuishitu Kwa ujumla nyumba ni mguzo muhimu ya maisha ya binadamu ni sehimu ya usalama familia malezi maendeleo ya kiuchumi na utulivu wa jamii bila nyumba maisha yangekuwa hatari na ya sio na mpangilio.

Panya ni mnyama mdogo wa jamii ya panya anayejulikana kwa mwili mdogo mkia ya mrefu meno makali na uwezo wa kukimbia kwa kasi Kwa kawaida kipanya huishi karibu na makaazi ya binadamu au mashambani na mara nyingi kupatikana ndani ya nyumba magala au mashamba Kibioloji ya kipanya ni mnyama wa kundi la mamalia maana yake huzaa watoto wanaonyonya maziwa kina manyoya mafupi na rangi yake inaweza kuwa ya kijivu kahawia au nyeusi Kipanya kutumia meno yake makali kukata na kutafuna chakula Kwa sababu meno yake hukua kila wakati hulazimika kutafuta kila mara Kwa mara ili kuyapanguza Kipanya ni mnyama mwenye uwezo mkubwa wa kuzaa Huza watoto wengi kwa muda mfupi jambo linalofanya idadi yao kuongezeka kwa haraka Hii ndiyo sababu mara nyingi huonekana kwa wengi katika maeneo yenye chakula kingi Kwa upande wa faida kipanya ni sehemu ya mzunguko wa wachakula katika mazingira ni chakula cha wanyama wengine kama paka nyoka ndege wawindaji Pia katika tafiti za kisayansi panya na vipanya hutumika katika maabara kwa ajili utafiti wa dawa na magonjwa kwa sababu mili yao inabadhii ya sifa zinazofanana za za binadamu Hata hivo kipanya mara nyingi huonekana kama mdudu muharibifu huharibu chakula hutafuna nguo vitabu au nyaya za umeme na kusababisha hasara kubwa nyumbani O katika magala ya nafaka, pia vipanya vinaweza kueneza wamagonjwa kupitia kinyesi au mkojo wao, hivyo ni muhimu kuthibiti uwepo wao kwa njia ya salama. Katika lugha ya teknolojia neno kipanya pia hutumika kumaanisha kifaa cha kompyuta kinachuitwa mouse. Kifaa hiki hutumiwa kuhamisha kishale kwenye skrini ya kompyuta na kubofia au kuchagua vitu. Kilipewa jina la kipanya kwa sababu ya umbo lake na waya unaofanana na mkia wa kipanya halisi Kwa maana ya kifasihi kipanya huweza kuwashiria uzaifu au uwoga kwa sababu ni mnyama mdogo anayeficha kujificha mara nyingi katika hadithi za watoto kipanya mara nyingi huonekana kama kiumbe mdogo lakini mwenye ujanja na uerevu ku ujumla kipanya ni mnyama mdogo lakini mwenye athari kubwa katika maisha ya binadamu Kwa upande wa mazimu hivyo utafiti utafiti za kisayanzi na hata kama kifaa cha teknolojia licha ya udogo wake au nafasi muhimo katika mifumo ya maisha na lugha yetu ya kila siku.

Kongamano ni mkutano mkubwa unaowaleta watu pamoja watu wenye lengo au maslahi yanayofanana ili kujadili kubadilishana mawazo kutoa taarifa au kutafuta suluhisho kuhusu jambo fulani kwa Kiingereza kongamano huitwa conference. Mara nyingi kongamano huwa na muda maalumu inayolenga elimu, siasa, biashara, sayansi au maendeleo ya kijamii kwanza kongamano lina lengo la kubadilishana maarifa na uzoefu wataalamu, vionguzi au washiriki hukutana na kuwasilisha mada zao kufanya mijadala na kujifunza kutoka kwa wengine kwa mfano katika sekta ya elimu walimu wanaweza kukutana katika kongamano ili kujadili mbinu mpya za ufundishaji na mabadiliko ya mtaala hii husaidia kuboresha utendaji na kuleta maendeleo katika taaluma husika Pili, kongamano linaweza kuwa la kitaifa au la kimataifa Kongamano la kitaifa huwakutanisha watu kutoka sehemu mbalimbali za nchi moja ilhali kongamano la kimataifa huwaleta watu pamoja washiriki kutoka nchi tofauti duniani. Kwa mfano, viongozi wa dunia hukutana katika mikutano ya kimataifa kama ile ya United Nations kujadili maswala ya amani maendeleo na mazingira kongamano huwa na ratiba maalumu inayojumuisha hotuba kuu mijadala ya vikundi maswali na majibu na wakati mwingine maonyesho au warsha. Hotuba kuu hutolewa na mgeni rasmi au mtaalamu mashuhuri kisha washiriki hujadili mada kwa kina mwisho wa kongamano mapendekezo au maazimio yanaweza kutolewa ili kuongeza hatua za baadaye kwa upande wa faida kongamano huimarisha ushirikiano wa mitandao na mahusiano washiriki hupata fursa ya kukutana na watu wapya kujenga ushirikiano wa kikazi na hata kuanzisha miradi ya pamoja pia kongamano huchochea ubunifu kwa sababu watu huwasilisha mawazo mapya na suluhisho bunifu hata hivyo kuandaa kongamano kunaweza kuwa na changamoto kama gharama za ukumbi, usafiri, malazi, maandalizi ya vifaa pia mafanikio ya kongamano hutegemea usimamizi mzuri na muda unaofuatwa ipasavyo na ushiriki hai washiriki katika mazingira ya kisasa kongamano linaweza kufanyika ana kwa ana au kwa njia ya mtandao teknolojia imewezesha watu kushiriki mikutano kwa njia ya video bila kusafiri kwa umbali mrefu hii hupunguza gharama na kuokoa muda Kwa maana pana zaidi kongamano ni jukumu la maamuzi na maendeleo ni sehemu ambapo mawazo hukutana hoja hujengwa na mwelekeo wa baadaye kuamuliwa katika jamii kongamano yana mchango mkuba katika maendeleo mabadiliko chanya na kuimarisha sekta mbalimbali kwa ujumla kongamano ni mkutano muhimu na hulenga kujadili na kubadilishana mawazo kwa ajili ya maendeleo ya pamoja ni chombo cha elimu ushirikiano uongozi katika nyanja tofauti za maisha.

Nenda nikitenzi cha kiswahili kinachomanisha kuondoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine, nikitendo chala kusogea au kusafiri kutoka mahali ulipo kuenda mahali pengine, nono hili ni rahisi kwa mwene kana lakini linamana pana sana katika maisha ya kila siku na hata kwa matumizi ya kifasihi. Kwanza kwa maana ya moja kwa moja nenda humaanisha kusafiri au kusogea kimwili mtu anaweza kuenda shule, soko, kazini, kanisani au kwa rafiki kuenda kunaweza kufanywa kwa kutembea kwa miguu, kupanda gari, baisikili, pikipiki, treni na hata ndege Hivyo nenda linauhusia na mkubwa na harakati na mabadiliko na hali Pili, nenda nikitenzi kinacho badilika kulingana na nafasi na wakati katika sarufi ya kiswahili kwa mfano, ninaenda wakati uliopo, nilienda wakati uliopita, nitaenda wakati ujao, nindeni amri kwa watu wengi, usiende katazo. Hii inaonyeshaa kuwa neno nenda linamatumizi katika sentensi na mawasiliano kwa upande wa maisha ya kila siku nenda linaweza kumanisha kwanza safari ya mafanikio au mabadiliko kwa mfano mtu anaweza kusema nenda ukasome kwa biti akimanisha si tu kusogea kimwili bali kuchukua hatua ya kuelekea kimaendeleo. Hivyo nenda linaweza kuashiria juhudi maamuzi na hatua ya kubadilisha hali ya maisha. Katika jamii neno nenda pia hutumika katika maelekezo na maagizo. Mzazi anaweza kumombia mtoto nenda dukani na mwalimu akasema nenda kandike kazi hapa linaonyesha mamlaka na mongozo unawotolewa na mtu mwingine. Kwa maana ya kifasihi, nenda linaweza kuonyesha mabadiliko ya hali au wakati kwa mfano mtu anaweza kusema mambo hayaendi vizuri ya kimaanisha hali siinzuri au maisha ya naenda kumaanisha maisha ya naendelea licha ya changamoto pia Nenda linaweza kuwa na maana ya kuondoka kabisa kama vile mtu anavosema ameenda zake Akimaanisha ameondoka na hata kufariki dunia kati baadhi ya muktadha wa hishima. Hii inaonesha kuwa neno hili linaweza kubeba maana ya kihisia au ya kina kulingana na muktatha.

Kawaida ni neno la kiswahili linalomaanisha hali au jambo linalotokea mara kwa mara, au kwa mtindo ule ule. Au jambo linaloeleka zoeleka na lisilo la ajabu ni kitu kinachokubalika au kinachoonekana kuwa cha kawaida katika maisha ya kila siku bila mshangao au tofauti kubwa. Kwanza kwa maana ya kimsingi, kawaida humanisha hali ya mazoea kwa mfano mtu anaweza kusema ni kawaida yangu kuamka saa kumi alfajiri, akimaanisha ni mazoea yake ya kila siku hivyo. Kawaida lina uhusiano mkubwa na tabia na ratiba za maisha ya mtu. Pili. Neno kawaida hutumika kueleza hali isiyo ya kipeke au ya ajabu kwa mfano. Mtu akisema hali ya hewa ya leo ni ya kawaida. Anamaanisha hakuna jambo la pekee kama mvua kubwa au joto kali kupita kiasi. Vilevile mwanafunzi akipata alama za wastani, inaweza kusema kuwa ni utendaji wa kawaida, si ya juu sana wala si ya chini sana. Katika jamii kawaida huunda misingi ya utamaduni na maadili, Kila jamii ina mambo yake ya kawaida kulingana na desturi na mila. Kwa mfano katika baadhi ya jamii ni kawaida kusalimiana kwa mkono wakati katika mingine ni kawaida kusalimiana kwa kuinamisha kichwa au kukumbatiana hivyo Jambo linaonekana la kawaida katika jami moja, linaweza kuwa tofauti katika jamii nyingine. Kwa upande wa lugha kawaida linaweza kuwa kivumishi au kielezi kulingana na matumizi katika sentensi. Mfano hii ni hali ya kawaida kivumishi anafanya hivyo kwa kawaida. Kielezi Hii inaonyesha kuwa neno lina nafasi muhimu katika sarufi ya kiswahili Kwa maana ya kisaikolojia, kawaida husaidia kuleta utulivu na udhabiti katika maisha ya binadamu. Watu wengi hupenda hali ya kawaida kwa sababu huleta hisia ya usalama na utabirika Lakini wakati mwingine hali ya kawaida inaweza kuonekana kama ya kuchosha au kukosa changamoto. Hivyo watu hufuata mabadiliko Pia, neno kawaida linaweza kutumika kuonyesha hali ya wastani kwa mfano, afya mtu inaweza kusemwa kuwa ni ya kawaida ikiwa hana ugonjwa mkubwa wala hana nguvu kupita kiasi. Hii inaonyesha usawa au hali ya katikati, hata hivyo, si kila jambo la kawaida ni jema, baadhi ya tabia mbaya zinaweza kuwa. Za kawaida katika jamii fulani lakini hazimaanishi kuwa ni sahihi. Ndiyo maana umuhimu wa kuchambua kama kawaida ni chanya au hasi kulingana na muktadha. Kwa ujumla kawaida ni neno linaloonyesha mazoea hali ya wastani au jambo fulani.

Faili ni neno linalutumika kumaanisha mkusanyiko wa taarifa au kumbukumbu zilizohifadhiwa pamoja kwa ajili ya matumizi ya baadae. Faili linaweza kuwa la karatasi au la kielektroniki, kulingana na mazingira linapotumika. Kwanza katika mazingira ya ofisini au shuleni, faili huwa ni jalada linalotumika kuhifadhi nyaraka kama barua, ripoti, vyeti, na fomu mbalimbali. Kwa mfano, mwanafunzi anaweza kuwa na faili lenye nakala za vyeti vyake vya kitaaluma, barua za shule na matokeo ya mtihani Lengo la kuwa na faili ni kupanga taarifa kwa mpangilio maalum ili ziwe rahisi kupatikana zinapohitajika. Pili, katika ulimwengu wa teknolojia, faili ni mkusanyiko wa data uliohifadhiwa kwenye kifaa kama kompyuta, simu au diski. Faili la kielektroniki linaweza kuwa la maandishi, picha, sauti au video. Kwa mfano, faili la maandishi linaweza kuandikwa kwa kutumia programu kama Microsoft Word, wakati faili la jedwali linaweza kutumia Microsoft Excel Faili hizi huhifadhiwa kwa majina maalum ili zitambulike kwa urahisi, either faili huwa na aina au file type zinazoonesha maudhui yake. Kwa mfano faili la picha linaweza kuwa na kiendelezi kama.jpg au png Faili la maandishi linaweza kuwa la docs au pdf Hii husaidia kompyuta kutambua namna ya kufungua faili hilo kwa kutumia programu sahihi umuhimu wa faili ni mkubwa sana katika maisha ya kila siku. Kusaidia kuweka kumbukumbu, kuokoa muda na kurahisisha mawasiliano. Katika taasisi za elimu, ofisi za serikali, na mashirika binafsi, mfumo mzuri wa kuhifadhi faili huchangia uwajibikaji na uwazi. Kwa ujumla, faili ni chombo muhimu cha kuhifadhi na kupanga taarifa iwe kwa njia ya karatasi au kidigitali, na husaidia binadamu kudhibiti na kutumia taarifa kwa ufanisi zaidi.

Baisikeli ni chombo cha usafiri kinachotumia magurudumu mawili ambacho mtu huwendesha kwa pedali zake mwenyewe ni moja ya njia rahisi za bei nafuu na zenye afya kuimarisha mwili kwa mtu binafsi kwa kiingereza baisikeli huitwa bicycle Kwanza, baisikeli ni chombo cha usafiri wa kibinafsi mtu anaweza kutumia baisikeli kuenda shuleni, kazini, sokoni na sehemu nyingine bila kutumia mafuta au umeme Hii inasaidia kupunguza gharama za usafiri na pia ni rafiki wa mazingira kwa sababu haina moshi au gesi haina moshi au gesi Zinazochafua hewa katika miji mikubwa, baiskeli huonekana kuwa suluhisho la kupunguza msongamano wa magari barabarani. Pili, baiskeli inafaida ya kiafya. Kuendesha baiskeli kuna saidia kujenga nguvu za misuli, kuboresha mfumo wa moyo na mishipa, kudumisha uzito mwilini, pia kuchochea uhai wa akili. Kwa sababu mwili unaenda kwa mwendo wa kasi na damu kusambazwa vizuri kwenye ubongo na sehemu nyingine za mwili. Hii ni moja wapo ya sababu baisikeli inachukulia kama burudani yenye afya. Baisikeli pia ni njia ya burudani na michezo katika michezo ya kitaifa na kimataifa. Mashindano ya baisikeli kama vile mashindano ya sprint au marathon ya baisikeli hujumuisha mbio za mbali mfupi na mrefu. Na hii inachangia maendeleo ya michezo na kuhamasisha vijana kushiriki katika shughuli za mazoezi huboresha afya zao. Ala.

Nadra ni kitenzi au kielezi cha kiswahili kinachomaanisha jambo linalotokea mara chache au si la kawaida. Kwa kiingereza, Nadra, Nadra huitwa Rare. Neno hili linaonesha hali ya ajabu isiyo ya kawaida na tukio ambalo si mara kwa mara hutokea katika maisha ya kila siku. Kwanza, Nadra huchambua matukio yasio. Matukio yasio ya kawaida kwa mfano mtu anaweza kusema ni Nadra kuona mvua ya theluji barani Afrika akimaanisha hali hii ni ya kipekee kwa eneo hilo Vivyo hivyo kisa cha Nadra kinaweza kuwa tukio la kihistoria Hali ya ajabu ya kigeografia matukio ya ajabu katika maisha ya watu Nadra pia inaweza kumaanisha ubora wa kipekee kwa mfano mtu akisema Hii ni fungu la sarafu Nadra anamaanisha ni fungu lenye thamani kubwa kwa sababu ni chache au lisilo la kawaida. Katika taaluma ya uchambuzi wa mali, Nadra inaweza kuashiria kitu chenye thamani kubwa kutokana na uhaba wake. Katika muktadha wa kijamii, Nadra huashiria ukubwa wa Tukio au hali. Tukio Nadra linaweza kuvutia hisia kama sherehe za arusi ya kifahari matukio ya kihistoria au kumbukumbu maalum kwa maneno mengine Nadra hutoa dhihirisho la jambo lisilo la kawaida. Jambo linalohusiana na hisia za mshangao au heshima. Aidha, nadra linaweza kumaanisha hatua ya kipekee katika maisha. Kila mtu, mfano mtu anaeza kusema ni nadra kupata nafasi ya kusafiri duniani. Kumaanisha ni tukio ambalo, linatokea mara chache maishani mwake. Hii inaonyesha kwamba nadra huchangia katika kuchonga matarajio na kuashiria tukio lenye thamani maalum Kimsingi nadra pia una yenye ufahamu kipetu. Katika mazungumzo ya fasihi. Katika methali au usemi, nadra hutumika kueleza jambo lisilo la kawaida na tukio la ajabu. Kwa mfano, msemo usemao, fursa nadra huja mara chache. Unaonyesha kuwa, fursa zenye thamani kubwa hazitokei kila siku, bali ni chache na zinapaswa kutathminiwa. Kwa upande wa lugha, Nadra inaweza kutumika kama kielezi cha kiwango. Au hali kulingana na muktadha kwa mfano, hali hii ni Nadra kielezi. Aliandika Nadra ikiwa kwa namna ya kipekee. Kwa ujumla, Nadra ni neno linalowakisha ajabu, wajabu, wahaba na hali isiyo ya kawaida. Linatupa hisia ya tukio la kipekee, linachangia kueleza matukio yasiyo ya kawaida na lina thamani katika mawasilianao ya kila siku elimu, fasihi na hata uchambuzi wa maali, ni neno dogo lenye uzito mkubwa kiutendaji na kifasihi.

Usiku ni kipindi cha saa kumi na mbili na zaidi ambacho hufuatia mchana wakati jua limezama na anga ni giza kwa kiswahili usiku ni kipindi ambapo mwanga wa jua haupo na mara nyingi hufafanuliwa kuanzia jioni hadi alfajiri kwa kiingereza usiku huitwa night usiku ni sehemu ya mzunguko wa siku una muhimu mkubwa kiafya kijamii na hata kiutamaduni Kwanza, usiku ni kipindi cha kupumzika na kulala wakati wa usiku, mwili wa binadamu hupata fursa ya kujiponya, kupumzika na kurekebisha nguvu Le zilizotumika mchana, hutumika pia kwa kufanya kazi za ndani na kama mapumziko kulala watoto kufanya ibada za kimwili na kiroho, wataalamu wa afya wanasema kuwa usingizi wa usiku ni muhimu kwa afya ya mwili na akili Ikiwemo kuboresha kumbukumbu, mfumo wa kinga na nishati za mwili pili usiku una mchango katika maisha ya kijamii na kiutamaduni katika jamii nyingi, usiku ni wakati wa familia kukutana, kushirikiana na kufanya shughulli za burudani Sherehe za kijamii mara nyingi huanza mchana na kuendelea hadi usiku Hata katika fasihi, mashairi na methali, usiku mara nyingi hutumika kuashira utulivu, siri na jambo lisilo sahihi usiku pia ni muhimu kwa biolojia na mazingira wanyama wengi huanza shughulli zao usiku kama vile paka pakapori nyoka na ndege wa usiku hii inaonyesha kwamba usiku una nafasi maalumu katika mzunguko wa maisha ya wanyama aidha mimea fulani hufungua maua na kutoaa harufu maalum usiku jambo linalohusiana na mchakato wa mimea na wanyama wanaosambaza mbegu Kwa upande wa siasa na kiuchumi, usiku pia una mchango, shughuli kama ulinzi wa jiji, huduma za hospitali na vyombo wa usalama na biashara za usiku. Kama vile hoteli, mikahawa na usafiri hufanyika usiku, hii inadhibitisha kuwa usiku ni sehemu ya mzunguko maisha, si muda wa kupumzika tu. Kimsingi, usiku pia huashiria hali ya siri, tafakari au kimya, watu wengi hutumia muda wa usiku. Kufikiria mambo ya ndani kufanya mazoezi ya kiroho au kupanga mikakati ya maisha katika fasihi na methali usiku mara nyingi huasiria dhihirisho la siri au hali ya kutokuwa na mwanga wa wazi Hata hivo usiku unaweza kuwa na changamoto kwa sababu ni kipindi ambapo hatari kama wizi ajali za usiku na mwanga mdogo unaweza kusababisha matatizo. Ni muhimu kuwa na tahadhari kama kutumia taa kuepuka hatari za barabarani na kuhakikisha mazingira yako ni salama kwa ujumla usiku ni sehemu muhimu ya mzunguko wa siku yenye faida la kiafya kijamii kiutamaduni na kibayolojia ni muda wa kupumzika kufanya tafakari burudani na mara nyingine hata kufanya kazi. Usiku unachangia utulivu na usawa wa maisha ni kipindi cha kipekee Kinachotupa nafasi ya kujiandaa kwa siku inayofuata.

Kielezi cha kiswahili kinachomanisha chake kiwango na ukubwa wa kitu kilichozidi kawaida, kidogo au wastani Kwa kiingereza kubwa kuitwa Big au Large ni neno linalonyesha hali ya kuwa mkubwa, lenye nguvu, lenye dhamani au lenye umuhimu katika kipimo cha mwili, mali, nguvu na hata maana ya kimsingi Kwanza, kubwa hutumika kueleza ukubwa wa kimwili wa kitu kwa mfano mtu anaweza kusema nyumba hii ni kubwa, ikimaanisha nyumba ina eneo lenye ukubwa mkubwa Chumba kingi au migongo yenye kupata kutapana Vivyo hivyo mtu akisema gari hilo ni kubwa anamaanisha lina ukubwa wa kushangaza au lina uwezo mkubwa wa abiria ukubwa wa kimwili ni msingi wa maisha ya kila siku kwa sababu unatuwezesha kutofautisha vitu vidogo na vikubwa na kupanga rasilimali na mahali kwa ufanisi Pili kubwa linaweza kumaanisha umuhimu, nguvu na athari Kwa mfano mtu anaweza kusema ni changamoto kubwa Ikimaanisha ni tatizo lenye uzito mkubwa, lenye umuhimu au lenye changamoto kubwa kimaisha Vivyo hivo mtu anaposema ana moyo mkubwa Linaashiria sio kubwa wa kimwili bali nguvu ya kiroho, ukarimu na heshimu hivo kubwa linaweza kutumika si tu kwa kipimo cha kimwili, bali pia katika dhamani ya maisha, utu na heshima. Kubwa pia lina umuhimu katika sayansi na hesabu katika hizabati. Kubwa linafafanuliwa kwa kipimo cha kiasi ukubwa na thamani. Kwa mfano, namba kubwa kuliko nyingine huchagulia kutokana na thamani yake katika sayansi ya anga sayari kubwa ni zile zenye kipenyo kikubwa au wingi mkubwa wa maumbile linaonyesha kuwa kubwa ni thihirisha kimaumbile na ya kipekee katika jamii, kubwa linaweza kuashiria hadhi nafasi au mafanikio watu nwenye nafasi kubwa kama viongozi wakuu wa shule na wafanyibiashara wanasemekana kuwa na nguvu na ushawishi mkubwa. Methali nyingi za kiswahili hutumika neno kubwa kueleza heshima umuhimu mfano. Msemo usemao mti mkubwa huvuta mvua zaidi naashiria kuwa wenye nafasi kubwa mara nyingi wanakabiliwa na changamoto kubwa. Hata hivyo, kubwa pia linaweza kuwa na changamoto, kitu kikubwa mara nyingi kinahitaji utunzaji zaidi, gharama kubwa na wakati mwingi wa kushugulikia. Kwa mfano, nyumba kubwa inahitaji matengenezo mengi, gari kubwa linahitaji mafuta zaidi na changamoto kubwa inahitaji mbinu za kisayanzi au kiutendaji. Kwa maana ya kifasihi, kubwa linaweza kuwa kivumishi au nomino kulingana na muktadha katika sentensi Kivumishi simba mkubwa amekalia kwenye kivuli Nomino kubwa cha mlima hiki kinashangaza kwa ujumla, kubwa ni neno lenye maana pana linaloashiria kipimo nguvu umuhimu thamani linaweza kutumika katika kueleza vitu vya kimwili, kihisia nafasi au tukio fulani, ni neno linalotusaidia kuelewa tofauti. Kwa vitu na katika hali ya maisha na mara nyingi linaonesha heshima, thamani au changamoto.

Tatizo ni hali tukio au jambo linalo sababisha changamoto, ugumu au shida kwa mtu binafsi kikundi au jamii. Kwa kingereza tatizo huitwa problem au issue. Tatizo linaweza kuwa la kimaisha kijamii kiutamaduni kiuchumi na hata la kitaluma na mara nyingi lina hitaji suluhisho au mbinu maalum ili kulitatua. Kwanza, tatizo linaweza kuhusiana na maisha ya kila siku kwa mfano, mtu anaweza kusema ni na tatizo la kupata chakula, ikio ikimaanisha mtu anakosa mahitaji ya msingi. Vivo hivo, mwanafunzi anaweza kusema tatizo langu ni kuelewa hesabu, ikimaanisha kuna ugumu katika kufahamu somo hilo la hesabu. Hivyo, tatizo linaonesha kizuizi au changamoto inayohitaji suluhisho ili kudumisha maisha kwa utulivu. Pili, tatizo linaweza kuwa la kijamii au kitaifa. Kwa mfano, tatizo la umasikini, ajira ndogo na uhaba wa makazi ni changamoto zinazokabili jamii nzima. Zerikali na tatizi mbali mbali huchukua hatuwa za kopanga sera kutoa misaada na kuanzisha miradi ili kushugulikia tatizo la jamii Hii inaonyesha kwamba tatizo sii jambo dogo linaweza kuwa na athari pana kwa watu wengi aidha tatizo lina umuhimu katika maendeleo na ubunifu mara nyingi tatizo huanzisha fikta mpya uvumbuzi na mbinu ya kisayansi Kwa mfano tatizo la kupata nishati mbadala limechangia uvumbuzi wa sola, umeme wa upepo na teknolojia nyingine za mazingira Hivyo, tatizo linaweza kuonekana kama changamoto chanya inayochochea maendeleo na ubunifu Kimsingi, tatizo linaweza kuwa la kiufundi au kitaalamu katika sayansi, hesabu au uhandisi tatizo. Uhandisi tatizo linafafanuliwa kama jambo linalohitaji utambuzi, uchambuzi na suluhisho. Watalamu jutumia mbinu za kisayansi, hisabati na kimaendeleo hili kutatua tatizo kama hili. Katika kitaaluma, kutatua tatizo kuna himiza elimu, maarifa na ustadi katika wakutumia rasili mali. Tatizo pia linaweza kuwa la kihisia au kiakili. Kwa mfano mtu anaweza kuwa na tatizo la hofu, shaka au migogoro ya njani. Katika hali kama hii, suluhisho linaweza kuhusisha ushauri msaada wa kiroho au mbinu za kisaikolojia. Hivo tatizo si tu labkimwili bali linaweza kuwa la kiakili na kihisia Kwa upande wa lugha tatizo linaweza kuashiria changamoto kizuizi au hali ya ugumu Medhali ya kiswahili mara nyingi hutumia neno tatizo kueleza changamoto zinazo hitaji suluhisho kwa mfano tatizo la kuishi ni kuepuka shida linaonesha kuwa kila mtu anakabiliana na changamoto maishani na suluhisho linahitajika Kwa ujumla, tatizo ni jambo muhimu sana katika maisha ya binadamu, linatokea kila mahali, linaweza kuwa dogo au kubwa na lina umuhimu wa kuanzisha mbinu za uvumbuzi tatizo linaweza kuleta changamoto, pia linachochea maendeleo, ubunifu na nguvu ya kufikiri, ni sehemu ya maisha ambayo mtu hawezi kuiepuka, bali ni lazima ishughilikiwe kama kwa ubusara na uangalifu.

Meza ni kifaa cha nyumbani au ofisini kinachotumika kuweka vitu juu yake kula chakula kufanya kazi na kufanya mkutano kwa kiswahili meza ni jina la kielezi cha chombo cha utulizi wa kila siku meza ni kifaa cha msingi katika maisha ya kila siku kikichangia mpangilio urahisi na kufanya shugli mbali mbali kwanza meza ni kifaa cha kimsingi cha chakula katika nyumba nyingi meza hutumika kama sehemu ya kukusanyika kula pamoja na kushirikiana Kila mtu huweka kikombe sahani na vyakula vyake juu ya meza hii hutoa nafasi ya kijamii kuimarisha mahusiano ya kifamilia kujenga mazungumzo meza ya chakula pia inaweza kuwa ya ishara na heshima na utaratibu katika baadhi ya tamaduni nafasi ya kila mtu kwenye meza inaumuhimu maalum pili. Meza hutumika kwa shugli za kazi na elimu. Watu hutumia meza kufanya kazi za ofisi, kusoma, kuandika na kutumia kompyuta katika shule. Meza za wanafunzi na walimu hutoa mpagilio wa kufundisha na kupata elimu kwa utulivo.